Kazi ambazo zimetengewa vijana katika eneo langu ni kazi za ujenzi wa nyumba. Ni kazi ambayo vijana wengi wameshambulia. Kwanjia ambayo unaweza kuhamasisha eneo langu napata vijana wa umri mdogo hadi umri ambao ni wa miaka thelani na tano wanaweza kufanya kazi kwa ubunifu.

Nakumbuka baada ya kufurahia na kupita katika kidato cha nne katika masomo yangu ya msingi niliweza kupata mkusanyiko ambao ulinifurahisha kwa jinsi nilivyoshiriki marafiki wangu kwa jinsi nilivyoshiriki wazazi kwa jinsi nilivyoshiriki watu wa familia yangu nikaweza kuwa na furaha.

Baada ya kupatana na rafiki ambaye sijamuona kwa muda basi ninaweza kumsalimia kwa jinsi ya heshima na adabu baadaye tuliweza kupika za hanati ili kwanza apimwe kwa magonjwa yote aliyokuwa nayo baadaye tunaenda hotelini ambapo tunaweza kuwa na chakula cha pamoja basi tunasherehekea na kufurahia.

Ninapo joto kali linapozidi basi ninaweza kukaa kwa nyumba kama njia mojawapo ya kukabiliana na hili joto kali. Baadaye ninaweza kuchukua baiskeli au hata kuabiri matatu ili niweze kutembe, kubebwa baada ya kutembea ili nisiweze kupatana na hili jotokali.